Ninasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye maana. Mara nyingi nakaa na familia na marafiki wa karibu, tukishirikiana chakula na vicheko. Napenda iwe siku ya shukran na kutafakari kuangalia mwaka uliopita kujifunza nilichopitia na kuweka malengo mapya. Wakati mwingine na jizawadia kitu kidogo au kufanya shughuli nayo ipenda kama kutembea, kusikiliza muziki au kutazama filamu. Kilicho muhimu zaidi kwangu ni kuwa na watu nao wapenda na kuhisi furaha na amani. Si sherehe kubwa sana.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwangu ni Lebron James. Namona kuwa bora kwa sababu ana uwezo mkubwa wa kucheza pande zote za mchezo. Anafunga, anasaidia wenzake, analinda na anaongoza timu kwa uongozi wa mfano. Na mpenda Lebron kwa sababu ya nidhamu yake, bidii na uthabiti kwa miaka mingi. Pamoja na namna anavyoboresha wenzake uwanjani. Mchezo wa ajabu ninao kumbuka ni finals ya NBA elfu mbili kumi na sita. Hasa ile blok yake maarufu dhidi ya Andre Iwodala. Ambayo ilibadilisha mwelekeo wa mchezo na kusaidia Cleveland Cavaliars kushinda ubingwa wao wa kwanza. Kila ninapomwona akicheza nahisi msisimko, heshima na motishi. Ilifanya niamini kuwa nidhamu, kazi ngumu na kujiamini kunaweza kumfanya mtu kufikia kilele cha mafanikio si tu kwenye mchezo, bali hata maishani.

Zoea zuri nililojenga ni kupanga siku yangu mapema na kujitathmi ni kila siku. Kila asubuhi napanga, vipaumbele vya siku, na jioni na jipitia nilichofanikiwa na ninacho hitaji kuboresha. Zoea hili lilimenisaidia kuwa na nidhamu, ufanisi kazini na utulivu wa akili. Pia limenifanya nijue dhamani ya muda na maendeleo ya taratibu. Jambo linalonipa motisha na kuendelea kujiboresha kila siku.

Ndiyo, nina wa fahamu majirani zangu. Hata kama si kila mmoja kwa kina, tunapendana, kuheshimiana, kuzungumza mara kwa mara na kusaidiana pale inapowezekana. Kuwa na uhusiano mzuri na majirani hunifanya nijisike salama, kushirikiana na kuwa na mshikamano wa kijamii. Pia hufanya mazingira ya kuishi kuwa rafiki na yenye furaha na kutoa nafasi ya kusaidiana kwa shughuli za kila siku au wakati wa dharura.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kuboresha ujuzi na kitaalamu, kuendelea kujifunza kukua kitaaluma na kuwa mtaalamu wa kiwango cha juu katika taaluma yangu. Kufanikisha kazi kwa ufanisi, kukamilisha majukumu kwa wakati kwa bora na njia inayoongeza thamani kwa timu shirika. Kujenga uhusiano mzuri kazi, kushirikiana vizuri na wenzangu kuwahimiza na kuunda mazingira chanya ya kazi, kuchangia maendeleo ya shirika, kufikiria suluisho za ubunifu, kuboresha michakato na kusaidia shirika kufikia malengo makubwa kuhakikisha kazi haina kuadhiri ya afya, familia na starehe ya binafsi. Malengo haya hufanya nijihisi motisha. Yenye mpangilio na kuridhika kazini.

Ndio, napenda kutembea msituni, hunipa utulivu wa akili, hewa safi na nafasi ya kutafakari. Nikiwa msituni napenda kusikiliza sauti ya ndege, kuona miti na mimea na kujitenga kidogo na kelele za kila siku. Kutembea msituni hunifanya nijisike mwenye amani, mwenye nguvu na karibu zaidi na asili. Na pia hii njia, njia mzuri ya mazoezi au kupunguza msongo wa mawazo.

Ninashughulikia makosa kazini kwa utulivu, kujifunza na hatua za kurekebisha. Kwanza nakinua makosa kwa uwazi na kwa haraka bila kujaribu kuyaficha. Kisha naelezea sababu za makosa na athari zake. Nikijitathmini binafsi pia, baada ya hapo nashirikiana na wenzangu au wasimamizi kupata suluhisho na kuhakikisha tatizo halirudi. Mwisho najifunza kutokana na makosa, kuboresha mbinu au ratiba au mawasiliano ili kuimarisha utendaji kazini. Kwa kufanya hivyo, makosa yanakuwa fursa ya kujifunza, kuboresha, au kuonyesha uwajibikaji baada ya kuchukua kama kikwazo.

Napendelea kutumia muda wangu wa bure kwa kupumzika, kujiburidisha na kujifunza mambo mapya. Baadhi ninazotumia kusoma vitabu au makala ili kupanua maarifa. Kusikiliza muziki au kutazama filamu ili kupumzika na kufurahia. Kutembea au kufanya mazoezi ili kuboresha afya ya mwili na ya akili. Kuzungumza na familia au marafiki ili kudumisha uhusiano mzuri na kushirikisha hisia. Hii hufanya muda wangu wa bure uwe na maana utulivu na furaha na pia hunisaidia kujirekabisha kwa nguvu mpya. Kwa siku za kazi ya au shughuli nyinginezo.

Ndiyo, napenda kukimbia. Kukimbia kunanisaidia kuboresha afya ya mwili, kuongeza stamina, kupunguza msongo wa mawazo pia hunifanya nijisikie huru kiakili na mwenye nguvu zaidi hasa ninakimbia asubuhi au jioni wakati hewa ni safi. Zaidi ya yote, ni njia rahisi ya kujiwekea malengo binafsi na kujipa motisha ya kujiboresha kila siku.

Kila jioni kabla ya kulala mimi ninafanya mambo kadhaa ya kupumzika kwa usingizi mzuri kupunguza mwanga wa skrini na kuweka simu mbali ili akili ipumzike. Kusoma kidogo kitabu au makala ili kupunguza msongo wa mawazo. Kutafakari au kufanya mazoezi madogo ya kupumzika kama kupumua kwa kina au meditation. Kuandaa mambo ya kesho kama mavazi, ratiba au kazi za asubuhi. Hiyo hufanya ninalala kiwiliwili au akili tulivu. Nikiwa tayari kwa siku mpya yenye nguvu na umakini.

Tabia ya watu inayo nichukiza ni ukosefu wa heshima na uvujanji wa ahadi. Wakati mtu hushindwa kuheshimu wengine au kusimamia maneno yake huchangia mgongano na kuchanganya mazingira ya kazi au maisha ya kila siku. Pia kukosa uwajibikaji au kutokamilisha majukumu kuna nichukiza kwa sababu kuna haribu mshikamano na ufanisi wa timu. Hiyo hunifanya nijisikie kusikitika au kuchoshwa na kuna nikumbusha umuhimu na uwajibikaji heshima na mawasiliano bora.

Napenda mkate wa ngano au mkate wa mtindi kidogo mkate wa ngano hutoa ladha laini ni rahisi kuula. Na unaweza kuunganishwa na chakula chochote. Mkate wa mtindi unanipa ladha ya kipekee hupunguza kiu ya chakula ya sukari. Na hunifanya nijisikie nadhifu na mwenye afya. Napenda kuupika au kuchagua mkate ambao ni safi. Na ladha nzuri na unachangia lishe yenye afya.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi nafanya mambo kadhaa ili kuthibiti hali ya na kuboresha utendaji. Kupumzika kwa muda mfupi, kuweka vipaumbele, kugawa majukumu, kuzingatia suluhisha badala ya kuchukulia tatizo kwa hasira, hii hufanya nijisikie mtulivu mwenye nguvu na naendelea kwa na kazi kwa ufanisi hata wakati wa hali ngumu.

Mara nyingi napendelea kutumia Wi-Fi kwa sababu ni rahisi, ya haraka, na mara nyingi ni ya gharama nafuu. Hata hivyo, napenda kutumia data ya simu pale Wi-Fi haipo. Nikipaswa kuwa safarini ili niwe na muunganiko wa mtandao daima. Kwa hivyo, napendelea mchanganyiko wa Wi-Fi nyumbani na ofisini na data ya simu nje ya nyumba.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi nafanya mambo madogo ya kupumzika na kurejesha nguvu. Kunywa kinywaji au chakula kidogo hili niongeze nguvu. Kutembea kidogo au kupumua nje hili mwili na akili ipate hea safi. Kusoma au kusikiliza muziki. Hili kupumzisha kiakili. Mara nyingine kupunguza, kuzungumza na wenzangu kwa urahisi kufanya mapumziko kuwa na kufurahisha na kuongeza mshikamano wa timu. Hiyo hufanya nipate amani ya akili. Nikiwa tayari kuendelea na kazi kwa makini na kwa ufanisi zaidi.

Napenda kutembea kwenye maeneo yenye utulivu na mandhari ya asili. Kama hifadhi ya bustani, napata hewa safi na amani ya akili. Kando ya barabara tulivu au mitaa isiyo ya na kelele nyingi hunipa nafasi ya kufikiria kupumzika. Wakati mwingine napenda kutembea ufukweni au karibu na maji kwa sababu kunanisaidia kupunguza mawazo au kujisikia huru. Kwa ujumla napenda kutembea mahali ambapo kuna utulivu salama, mazingira yanayochangia afya ya mwili na akili.

Ndiyo napenda kupiga chombo cha muziki hasa gitaa. Kupiga chombo, hunisaidia kujieleza kihisia, kupunguza msongo wa mawazo na kupumzisha akili. Ninapofanya mazoezi na kupiga wimbo ninaoupenda ninajisikia mtulibu na mwenye furaha pia hunipa nafasi ya kujifunza nidhamu uvumilivu na utulivu hasa ninapojifunza wimbo mpya. Kwa ujumla, muziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu na kunipa amani ya ndani.

Natumia programu kadhaa mara nyingi kulingana mahitaji ya kila siku. Kwanza, WhatsApp kwa mawasiliano ya haraka na familia, marafiki na kazi. Email au Gmail kwa mawasiliano rasmi na kazi. Tatu, Google Chrome kwa kutafuta taarifa na kufanya utafiti. Nne, YouTube kwa kujifunza, burudani na kutazama mafunzo. Tano, Calendar and Notes kupanga ratiba na kuandika kumbukumbu muhimu. Programu hizi hunisaidia kuwasiliana vizuri, kupanga mda na kuongea ufanisi wa kazi, maisha na maisha ya kila siku.